Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivithi taji. Garama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tuvuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwishanunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salame ikiwa utakuwa na busara. Nitaji hadhari.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

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora. Mvuwa haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani, wanafurahi na mvua. Wanasema wanataka kwenda nje waangamize maji. Lakini nibaridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni za kupomzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni watoto watapenda baridi kama hii inahitaji supu ya moto.